Chumba nachokipenda kuwa ni sebuleni, maana nikiwa sebuleni Nasikia kwamba niko mahali pazuri, nasikiza muziki, nikiwa sebuleni na angalia televisheni Nikiwa sebuleni huwa simu yangu inashika mtandao vizuri Kwa hiyo minapenda kuwa sebuleni kwa sababu nikiwa hapo nahisi kwamba niko na furaha Ni mahali ambapo ni kwa nyumbani huwa na hisi ya kwamba ni kiketi hapo nipo mahali ambapo Najisi kwamba sina hofu yote Sababu sebuleni ni mahali ambapo tuko na familia yetu tumeketi pa moja Kwa hiyo mimi ni kwa sebuleni na hisi ya kwamba ni kwa pahali ndo mahali ambapo minapenda nyumbani.

Filamu mimi ninayoipenda ni filamu ya The Irishman Filamu hii ni filamu ya nchi ya America na inahusu, inaongelelea enzi za kitambu za miaka ya 1900s ambapo kulikuwa na visa vingi vya uharifu vilivyo kuwa vinafanywa na Kikundi cha mafia huko Amerika, kikundi hichi nicha waitaliano waliokuwa wanaishi Amerika ambao wanafanya uhalifu Kwa hiyo filamu hii inaitwa Irishman inani ni filamu ya action sababu inaonyesha Jinsi yakwamba uhalifu ulikuwa unafanywa na familia za wanavyoziita kule familia Amerika familia za mafia Kwa filamu hii mara kwanza nilipoiona nilikuwa shule ya upili nikiwa katika kidato cha pili nakumbuka nikiangalia filamu hii katika siku ya kujienjoy jumapili Tukiwa na marafiki zangu na filamu hii ilinifurahisha sana na huwa Mara kadha wa kadha huwa narudia kuangalia filamu hii.